Naandaa orodha ya mambo ninaotakia kufanya siku unayofuata ili nianze nikiwa na mwelekeo. Naweka vipaumbele. Naanza kazi ndogo zinazochukua muda mfupi ili kupata hari. Kisha nafuata kazi kubwa na muhimu zaidi. Naondoa vingili. Nazima sauti za simu na arifa ninapoendelea na kazi ili niweze kutulia na kukamilisha ninachofanya.

Mimi napendelea mbwa. Hakuna kitu kinachozidi ile furaha ya mbwa anapokulaki mlangoni kwa kutikisa mkia baada ya siku ndefu ya kazi. Ni marafiki waaminifu na wanakuhamasisha kutoka nje kufanya mazoezi kidogo. Lakini pia siwezi kukataa kwamba paka wanamvuto wao. Hasa ule utulivu wao kukaa pajani wakati unasoma kitabu au kuangalia filamu. Hata hivyo, ninalazimika kuchagua mmoja, nitachukua mbwa kwa sababu ya ule ushirikiano la urafiki wa dhati. Wewe je, wewe ni timu ya paka timu ya mbwa?

Napenda sana kukimbia, hakuna kitu kinachochangamsha mwili, na akili kama kwanza subuhi na mbio fupi, inanisaidia kupanga mawazo yangu, kupata hewa safi, na kujisikia mwenye nguvu siku nzima, pia ule msisi mkwa wakufikia umbali mpya. Kama unavyoweza kuona kwenye runners world, kukimbia ni mmoja ya njia bora zaidi za kuweka mwili sawa na kupunguza msongo wa mawazo.

Mimi ni shabiki mkubwa wa mboga za kijani, ambazo zina ladha na afya kwa pamoja. Napenda mchicha, huu ndio mfalme wa mboga kwangu. Hasa ukikaangwa na kitunguu, maji, nyanya na tui la nazi. Ni rahisi kupika na una ladha tamu sana. Sukuma wiki. Huwezi kukataa sukuma wiki iliyopikwa vizuri, ikiambatana na ugali moto. Ni mbogo inayokupa nguvu na virutubisho muhimu kama chuma na vitamini bamiya napenda utelezi wake kwenye mchuzi hasa zikipikwa na samaki au nyama kabeji napenda kabeji iliyopikwa ikiwa bado ina ule ucrunchi inaleta ladha nzuri kwenye sahani ya chakula.

Mimi ni mtu wakuwa hii kabisa. Siamini katika kukuru puka dakika za mwisho, napenda kufika mapema ili nitulie, nipange mawazo yangu na nianze jambo nikiwa na amani ya moyo. Hivyo kupanga muda mapema uniepusha na msongo wa mawazo usio walazima. Hata hivyo, nafahamu kuwa maisha ya nachangamoto zake, lakini jitihada yangu nikua kwenye mbinu bora za uzimamizi wa muda. Kila siku.

Mimi hutumia mbinu hizi hili kuhakikisha udhaifu wangu huwadhiri ubora wa kazi kujitambua. Hatua ya kwanza ni kukubali sehemu ambazo sina ujusi nazo. Wanaomba maoni kutoka kwa wenzangu hili kujua wapi napasa kurekebisha kupitia mbinu za harvard business review kujifunza kwa bidii ni kigundo udhaifu fulani. Na tafuta kozi fupi au mafunza kwenye mitandao kama link learning ili kujinoa. Kutafuta msaada. Sijifanyi najua kila kitu. Udhaifu wangu unapozidi wezo wangu huwanaombo shauri kwa mentors au wenzangu wenye uzoefu zaidi ili wanisaidia kufika lengo. Kutumia zana za kidigitali. Kama udhaifu wangu ni kusahau mambo mimi hutumia google calendar au program za usimamizi wa kazi kama trelo kunisadia kubaki kwenye mstari.

Jumamosi asubui, huwa naanza na mazoezi ya kukimbia au kwenda jimu ili kuchangamsha mwili. Baada ya hapo, napenda kwenda sukuni kununuwa mboga za majani na matunda mapya kwa ajili ya wiki inayofuata. Kujisomea na kujifunza, huwa ninatenga muda wa kusoma vitabu au makala mpya kwenye medium au the new yoka ili kuendelea kupanua upeo wa akili, muda wa jamii. Jumamosi jioni mara nyingi ni muda wakukutana na marafiki kwa ajili ya chakula cha jioni au kuangalia miche za mpira wa mguu. Jumapili ya utulivu. Huu ni muda wangu wa mapumusika kabisa napenda kupika chakula kizuri, kusikiliza mziki mtulivu na kujianda kisaikolojia kwa ajili ya kazi ya jumatatu kwa kutumia Google Calendar kupanga ratiba yangu.

Hakika, napenda sana kuvaa kofia. Kofia sio tu kwa ajili ya kujikinga na juu kali, mbali ni sehemu muhimu ya style yangu. Mara nyingi, napendelea kofia ya baseball, nikiwa kwenye shughli, za kawaida au mazoezi. Lakini kofia za pamba ni rafiki zangu wa dhati wakati wa baridi. Kama unavyoweza kuona kwenye miongozo ya mitindo kama GQ kofia inaweza kubadilisha mwonekano wako wa mzima na kuifanya vazi la kawaida lionekane la kisasa zaidi. Ni njia raisi ya kuongeza haiba bila juhudi kubwa.

Kuna kitu chakipeke kuhusu sauti za asili. Iwe ni mdundo wa ngoma, sauti ya nyati au mashahiri yanye mafumbo mazito. Muziku husi burudani tu bali nikitambulisho na historia yetu. Kwa mfana, nchini Kenya, muziki wa kiasili kama vile wa makabila ya wakoko au wa masai unagusia roho kwa namna amba muziku wa kisasa hauwezi. Kama unavyoweza kusoma kwenye makala za Smithsonian Volkswagen, muziki wajadi duniani kote unatusaidia kuelewa mizizi yetu.

Hakika, napenda sana popcorn, ni kitafuno changu namba moja. Hasa wakati wa kuangalia filamu au nikiwa natulia jioni napenda zile zile zenye ladha ya siyagi na chumvi kidogo. Ingawa wakati mwingine popcorn za karameli huleta mabadiliko matamu. Kulingana na health line, popcorn ni kitafunwa chenye afya sana zikipikwa kwa njia ya asili kwa sababu zina nyuzinyuzi nyingi. Ni njia rahisi ya kuchokoza tumbo bila kujiskia mzito. Je, wewe unapenda popcorn zako zikiwa na siyagi nyingi na chumvi au unapendelea zile za sukari na rangi?

Mimi ni mtu wa kahawa asubui na chai jioni. Asubui, lazima nianze nakikombe cha kahawa nyeusi. Harufu ya kahawa inanisidia kuamsha akili na kunipa nguvu ya kuanza kazi. Napenda kahawa ya hasili. Hasa ile inayotoka mikoa ya Kilimanjaro au mbewa nchini Tanzania kwa sababu ya latha yake nzito na ya kipeke. Mchana, huwa nakunywaemaji mengi au pengine cha ya kijani. Ili kubaki na nguvu bila kupata msongo wa kafeini nyingi. Jioni, hapa ndipo chai ya viongo inapoingia. Napenda chai yanye maziwa, tangawizi, mdalasini na iliki. Inanisadia kurelax mwili na kujianda kwa ajili ya mapumziko ya usiku.

Mimi napendelea sana mahali pa kimya. Utulivu unanipa nafasi ya kufikiri kwa kina. Kuwa mbunifu na kukamilisha kazi zangu kwa umakini bila usumbufu. Kelele nyingi huwa zinanichosha haraka na kunifanya nishindwe kufuatilia. Hata hivyo, kuna wakati kidogo wa kelele nzuri. Kama vile sauti za watu wakiongea kwa mbali kwenye kahawa au muziki laini wa ala. Huwa unaleta mazingira mazuri ya kufanyia kazi, lakini kwa ujumla, utulivu ndiyo kimbilio langu kuu ili kupata amani ya akili. Kama unavyoweza kuona kwenye makala za psychology today, ukimya una faida kubwa katika kupunguza msongo wa mawazo na kuongeza uwezo wa akili kufanya kazi.

Mimi napendelea mazingira ya kazi yanayochanganya uhuru, ushirikiano na utulivu. Hasa, napenda mazingira haya, mazingira ya kisasa na ya wazi. Napenda ofisi zenye mwanga mwingi wa asili na sehemu ambapo naweza kubadilishana mawazo na wenzangu kwa urahisi. Kazi ya mseto. Napenda ule uwezo kufanya kazi nyumbani. Siku kadhaa kwa ajili ya utulivu wa hali ya juu nakwenda ofisini siku nyingine kwa ajili ya mikutano na mahusiano ya kijamii. Utamaduni wa kuaminiana. Napendelea mahali ambapo watu wanathaminiwa kwa matokeo ya kazi yao badala ya saa walizokaa ofisini vifaa bora vya kazi. Ni muhimu kuwa na teknolojia inayofanya kazi vizuri kiti cha starehe na pengine zana za usimamizi wa kazi kama asana au slack ili kurahisisha mawasiliano. Kwa ujumla mazingira anayozingatia afya ya akili na usawa kati ya kazi na maisha ndiyo kimbilio lango.

Hakika napenda sana kusoma maoni mtandaoni. Maoni ya watu ni kama dirisha la kuelewa uzoefu wa kweli wa binadamu. Kabla ya kununua bidhaa mpya, kuenda mgahawa au hata kuangalia filamu, huwa napitia maoni kwenye majukwaa kama trust pilot au google maps. Hata hivyo, mimi ni mwangalifu kidogo napenda kusoma maoni ya wastani kwa sababu mara nyingi huwa yana ukweli na uchambuzi wa kina kuliko yale ya kusifia sana au kuponda sana. Pia, maoni ya kwenye majukwa ya kijami kama Reddit huwa yanatoa mitazamo tofauti na ya kuvutia ambayo huwezi kuipata kwenye tovuti rasmi.

Ningependa kutembelea mji mkongo kule zanzibar. Kuna kitu cha ajabu sana kuhusu kutembea kwenye mitaa yake mimbamba yenye harufu wa viungo. Kuona milango ya mbo ilochungwa kwa nakchi za kale na kusikiliza hadithi za mchanga nyiko wa tamaduni za kiafrika, kiarabu na kihindi. Ni kama kusafiri kurudi nyuma katika karne ya moja na tisa. Pia nina hamu kubwa ya kufika katika magofu ya kilwa kisiwani ambao yametambuliwa na UNESCO. Kusimama mbele ya msikiti mkuu wa kilwa na kufikira jenzi mji huo ulivyo kuwa kitovu cha biashara ya dhahabu duniani zamani. Kuna sisimua sana. Ne Afrika ningependa kufika machu pichu nchini Peru ili kuona majabu ya ujenzi wa himaya na Inka Milimani.

Mimi ni mtu wa upepo wa asili kabisa. Hakuna kitu kinachoweza kushinda hisia za upepo mwanana unaovuma kupitia dirishani. Hasa wakati wa jioni au ukiwa ufukweni. Upepo wa asili unaleta hali ya upya. Na hewa safi ambayo AC haiwezi kuweka. Pia, kukaa kwenye mazingira ya AC kwa muda mrefu kunaweza fanya ngozi inakuwa ya kukauka jambo ambalo sio nzuri sana. Hata hivyo, kama hali ya hewa ni ya joto kali sana na unyevu nyevu, hapo ndipo ninapokubali kutumia kiyoyozi ili kupata utulivu wa kufanya kazi. Lakini kwa ujumla, nikipata nafasi ya kukaa chini ya mti au sehemu yenye hewa uhuru, nitachagua hiyo kila wakati.

Michezo ya video kwangu ni njia bora ya kusafiri kwenda ulimwengu mwingine kupata changamoto wa za kiakili na hata kupunguza msongo wa mawazo. Hivyo ndivyo ninavyopendelea michezo ya matukio na hadithi. Napenda michezo yenye hadithi nzito na mandhari ya kuvutia kama The Witcher, Wild Hunt au mfulizo wa The Legend of Zelda. Inasisimua sana kutotoa mafumbo na kuchunguza ramani guba. Michezo ya michezo kama shabiki wa mpira hatuwezi kuacha kuchezo michezo kama EA Sports FC. Nikishindana na marafiki. Michezo ya mikakati. Napenda pia kutumia akili kupanga mbinu kwenye Michezo Kama Civilization How Age of Empires. Kulingana na tafiti zilizo chapishwa kwenye National Institute of Health. Kuchezo michezo ya video kwa kiasi kunaweza kusaidia kuboresha uwezo wa kumbukumbu na kufanya maamuzi ya haraka.

Hakika najiona kama mtu mbunifu sana. Ubunifu kwangu siyo tu kuhusu kuchora au sanaa, bali ni uwezo wa kutatua changamoto kwa njia zisizo za kawaida. Napenda kuunganisha mawazo mawili tofauti ili kutengeneza kitu kipya kabisa. Kwa mfano, napenda kupika kwa majaribio bila kufuata resipe kamili au kutafuta njia rahisi za kurahisisha kazi ofisini kwa kutumia teknolojia. Kama wasemavyo wataalamu, kwenye Adobe Create ubunifu ni kama misuli, unahitaji kufanyisha mazoezi kila siku kwa kusoma, kusikiliza, mambo mapya na kuogopa kukosea.

Mimi ni mtu wa vitendo na udadisi, hivyo napenda kujifunza kwa kutumia mbinu mseto zinazo nifanya ni choke, kujisomea kwa kina, napenda kupita kwenye tovuti kama medium au kusoma vitabu visivyo vya hadithi, ili kuelewa na dharia ya jambo fulani, video ya maelekezo. Ekiwa ni ujuzi wa kiufundi, YouTube ni kimbili olangu. Kuona mtu akifanya jambo hatua kwa hatua hunisadia kuelewa haraka zaidi. Majaribio, huwa sisubiri mpaka nijue kila kitu. Napenda kwanza kufanya na kujifunza kupitia makosa. Kozi za mtandaoni, kwa madanzito mimi hutumia majukwa kama kosera au kam akadami ili kupata muongozo kutoka kwa watalamu.

Kila asubuhi nina utaratibu maalum. Unaonisaidia kuanza siku nikiwa na nguvu. Na akili iliyotulia. Hivi ndivyo asubuhi yangu inavyokuwa. Kunywa maji. Jambo la kwanza kabisa ni kunywa glasi kubwa la maji. Ili kuamsha mwili na kuupa unyevu baada ya masaa mingi ya kulala. Tafakari. Natumia dakika tano mpaka kumi kukaa kimya na kuvuta pumzi ndefu. Hii hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kupata utulivu kabla ya fujo za siku kuanza. Mazoezi mepesi. Napenda kufanya mazoezi ya kunyoosha viungo au kikimbia kidogo ili kusukuma damu mwilini. Panga ratiba. Huwa napitia orodha yangu ya kazi kwenye Google Calendar ili kujua vipaumbele vyangu vya siku hiyo. Chai au kahawa. Hatimae napata kikombe changu cha kahawa nyeusi ni kiwa nasoma vichwa vya habari muhimu duniani kwenye BBC News au AI Jazira.

Najihisi na msisimko kidogo na hofu pia. Kuna ile presha ya kufanya vizuri, lakini pia furaha ya kushia ulicho kifanyia kazi. Kadri ninavyoanza kuongea na kuona watu wa kielewa, hofu hupungua na kujiamini huongezeka. Mwisho wa siku nikimaliza vizuri na jihisi nimerithika na kujivunia juhudi zangu.

Ndiyo tunasherehekea kama timu moja tunaipongeza kazi nzuri tunacheka na wakati mwingine tunaji-treat kidogo zaidi ya yote tunajiskia fahari kwa kushirikiana na kufanikisha jambo pamoja maana ushindi wa timu ni ushindi wa kila mtu.

Ndiyo, napenda sana hadithi za ajabu, zinavutia kwa sababu zinachochia mawazo, zinanifanya ni huji hali halisi na mara nyingi zinafunza kwa njia ya kipekee, kuna ile hisia mshangao na kutaka kujua kitaendelea nini ambao hunishika mpaka mwisho.

Kwa kawaida nasafisha vitu vyangu mara kwa mara kuna vinavyo hitaji kusafishwa kila siku vingine mara moja au mbili kwa wiki kulingana na matumizi kufanya hivyo unifanya nijisike nipo sawa nipo tayari na mazingira ya nabaki safi.

Nakubali kosa kwanza bila kujitetea, halafu nachambua kilicho kwenda vibaya nakirekebisha haraka na najifunza ili lisirudiwe. Muhimu zaidi nawasiliana wazi na timu, makosa ni sehemu ya kujifunza si mwisho wa dunia.

Simu yungu ni kama kiungo cha ziada cha mwili. Naitumia zaidi kwa kuchat na kupiga simu. Kukaa karibu na washikaji na familia kupitia Whatsapp au Telegram. Kupoteza muda, burudani, kusoma habari mpya au kucheka na video fupi za TikTok na Instagram. Watafuta connection, watafuta michongo ya kazi au maendeleo kwenye LinkedIn, malipo, kurahisisha maisha kwa kutuma na kupokea pesa. Kuficha huduma kama ya pesa bila simu nahisi kama nimepotea msituni.

Nimejishindia kwenye kiti changu hapa pembeni ya dirisha kubwa. Mandhari naiona sasa hivi ni ya mchanganiko wa utulivu na harakati za jiji. Rangi za anga. Kuna mwanga mwanana wajua unaoanza kuzama ukitoa rangi ya machungwa na zambarau inawavutia sana kama zile picha unazaziona kwenye Pinterest. Miti na bustani. Chini kidogo, kuna miti ya kijani inayocheza na upepo. Nandege wachache wanatua kwenye matawi. Nisehemu nzuri ya kupata amani baada ya siku ndefu ya kazi. Harakati za mtaani. Kwambali naona magari ya kipita kwa kasi na watu wakielekea majumbani mwao. Yani kumbusha jinsi maisha ya navyoendelea haraka. Unavyowezo kufatilia hali ya hewa ya sasa kupitia akiweza. Hapa nilipo ni tulivu ni mahali pazuri pakupata vibela kuandika au kufikiri.